Ninapenda sana chakula cha haraka kwa sababu ni kitamu na rahisi kuandaliwa. Sehemu bora zaidi ni jinsi inavyotayarishwa kwa wakati mdogo. Ninafurahia ladha kali na aina mbalimbali za chaguo zinazopatikana kama vile burger mikate pizza na kuku wa kukaanga chakula cha haraka pia huhisi kama chakula cha faraja kila wakati. Ni jambo ninaloweza kufurahia nikiwa na marafiki au pekee yangu. Na siku zote hutosheleza matamanio yangu.

Nilitembelea ziwa na uzoefu ulikuwa wa amani sana na wa kuburudisha hewa safi maji tulivu na upepo mwanana kulifanya eneo hilo kuwa la starehe. Nilifurahia kutazama maji yakimetameta chini ya jua na kusikiliza sauti za asili karibu nami. Kutembea kando ya ufuo kulinisaidia kuvuta machozi yangu na mawazo ambayo yalikuwa yananisumbua akilini. Pia nilichukua muda wa kuketi na kutafakari huku nikifurahia mandhari hiyo maridadi.